Mimi ufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki, uwa sihitaji vitu vya gharama wakati mwingine nakimbia asubuhi nafanya push up na squats nyumbani au kutembea kwa kasi jioni, mazoezi haya unisaidia kuwa na nguvu kupunguza mawazo na kuweka akili yangu sawa.

Kinachonifanya nicheke ni vitu vidogo vya maisha. Mzaha wa ghafla, kutoka kwa rafiki, mtoto akisema kitu kwa uwazi wa moyo, au mtu akijaribu kuwa serious alafu ajikoSoe, pia napenda sana vichekesho vina vyobeba ujumbe, kicheko chenye maana wakati mwingine hata kumbukumbu za zamani, au kwa kujicheka mwenyewe hunifanya mwepisi na kunikumbusha kuwa maisha hayapaswi kuwa mazito kila wakati.

Mfereji ninaoufuata wa tv ni ule unaoelimisha na kuniburudisha kwa wakati moja Napenda sana vipindi vya habari ili nibaki na kuelewa kinachoendelea duniani Pia huchagua mifereji yenye vipindi vya motisha, makala na vichekesho Kwangu tv si ya kupoteza muda tu ni chombo cha kujifunza, kufikiri na kupumzisha akili.

Mimi napenda kwenda madukani asubuhi. Wakati huo, kunakuwa na utulivu, foleni ni chache na ninaweza kuchagua bidhaa kwa umakini bila haraka. Pia napenda hewa ya asubui, inanipa nguvu na kunifanya nihisi nimepanga siku yangu vizuri. Kwangu, kwenda dukani mapema ni njia ya kuanza siku kwa mpangilio na amani.

Nilizaliwa dandora, mtaa unaoishi kwa sauti na moyo. Asubuhi huanza na kelele za mabasi, wauza mboga, wakipaza sauti na watoto wakikimbia kuelekea shule. Jua likichomoza juu ya paa za mabati, dandora huamka polepole lakini kwa matumaini. Jioni vicheko hutanda, mitaani, mziki kutoka kwa kibanda cha jirani, vijana wakicheza mpira kwenye vumbi na majirani wakisimuliana habari za siku. Licha ya changamoto, dandora ilinifundisha uvumilivu, mshikamano na kuamini ndoto.

Mimi napenda kununua vitu sokoni, na kwenye maduka ya jirani. Sokoni napata bei nafuu na bidhaa mbichi, hasa mboga na matunda. Maduka ya jirani hunirahisishia maisha, hakuna safari ndefu, na mara nyingi kuna uaminifu na mazungumzo mazuri. Kwangu, sehemu ninaponunua si muhimu kama dhamani ninayopata. Ubora, bei nzuri na mahusiano ya kibinadamu.

Mimi napendelea kitanda kizuri kinanipa usingizi mzuri, hunifanya nipumzike vizuri baada ya siku ndifu na kuamuka nikiwa na nguvu Kwangu, faraja ya mwili ni muhimu ili akili nayo ipumzike, kitanda kizuri unifanya niweze kulala kwa utulivu.